Jee, nasaidia jami yangu vipi? Mie usaidia jami yangu kwa kuhakikisha wanaafya njema, kwa hivyo ni nahakikisha wako na lishebora, wana kula matunda, wanakula maboga, maboga mba wata wasaidia kupata nguvu muilini. Na pia kuketi chini na kuwasikiza wakati ambapo mtu akona sikumbaya ama mtoto wamejeruhi wa naenda ospitali. Kwa hivo nawasaidia jami yangu kwa lishe, kuwasikiza na kuhakikisha wanaishi kwenye nyumba ambayo ikona na furaha na amani.

Napenda mikutano ya aina gani? Mimi hupenda aina ya mikutano ambayo watu wanaketi na kujadiliana maswali tofauti na kutafuta suluhu mbalimbali na pia maongezi hayo yote yanapata kuandikwa chini. Ili wakati mwingine watu wakipatana tena kufanya mkutano, wapate kukumbuka mambo ambayo walizungumza kwa mkutano wa hapo awali.

Kama nagawanya taka zangu, la hasha mie sigawanyi taka zangu pale nyumbani kwa maana sisi hupewa jikaratasi limoja tu la kutilia taka zote. Hivyo yawe ni makaratasi, yawe ni taka ya vyakula vili vyobaki ama vili vyoharibika. Vyote twavitilia kwenye lile jikaratasi. Kwa hivyo hua hatugawanyi taka zetu.

Kumbu kumbu gani nzuri ninayo kutoka utotoni? Kumbu kumbu moja nimekua nayo kutoka utotoni ni wakati familia yangu ilikuwa inasafiri kutoka mjini hadi mashambani. Ilikuwa ni safari ndefu kama masa manne hivi. Kwa hivyo mnatoka mjimu moja, mkienda mji muingine, mama amenunua biskuti, amenunua soseji, amenunua soda. Kwa hivyo safari inapendeza maana tunakula viakula ambavyo vinapendeza na pia tunapofika pale mashambani napata nyanya na babu wametunusubiria na pia wametuandalia viakula vizuri. Kwa hivyo kumbukumbu ilikuwa sana ya kusafiri kutoka mjini hadi mashambani.

Ni nakula nini mara nyingi asubui? Mara nyingi asubui mimi upenda kula kiporo. Kiporo ni chakula ambacho kilibaki wakati wa usiku kucha ambapo tulikula kama chakula cha jioni. Kwa hivyo sana sana wakati ambapo naenda kazini ama nikona safari ndefu mimi upenda kula kile kiporo wakati mwingi huwa ni ugali, mboga, pingine nyama ama mayai Kwa hivyo ninapokula kile kiporo kinashikilia tumbo na pato hata wakati mwingine sili chakula cha mchana. Kwa hivyo kwa mara mingi asubui ni upenda kula kiporo.

Uzoefu gani wakazi umekufundisha zaidi? Uzoefu ambao sana sana umenifundisha zaidi kazini ni kukua msimamizi wa departamenti ama mambo ya leadership. Kusimamia watu kwa kweli si jambo rahisi. Kwa hivu, kukana watu, kusumamia watu, kuhakikisha kwamba kazi imefanywa vile inafa, ni jambo ambalo, limekua sasa la uzoifu, na lina nifunza mambo mengi sana, jinsi ya kukua simamizi, jinsi ya kuzungu mzia wafanyi kazi wenzako, jinsi ya kurekibisha makosa pale kazini. Kwa hivyo, wadilifu katika kuwa msimamizi katika department yangu.

Kazi gani nayoithamini zaidi? Kazi ambayo ninayoithamini zaidi ni kuwa mama mzazi ama mlinzi wa watoto. Hiyo ni kazi ambayo ni ya thamana kulisha watoto, kuwavisha, kuhakikisha kwamba wakona afya njema. Kuwa mama mzazi ni kazi na ni kazi ambayo kila mama anafaa kuithamini. Kwa hivyo mi, ninathamini kazi yangu ya ulezi kama mama.

Ni rangi gani ni nayoipenda zaidi na miye huliwana wape? Rangi ambayo naipenda ni rangi nyeupe. Rangi nyeupe kwa hakika inafanya macho ya katulia, haina mambo mingi tu. Ni rangi ambayo inautulivu. Mi nina mavazi ambao ni ya rangi nyeupe na pia nyumba ni kwangu sehemu za ukuta zimepakwa rangi nye upe. Nikiona rangi nye upe mi husikia utulivu tu. Maramingi mi husikia utulivu. Ndiyo mi huiona rangi nyeupe kwenye mavazi, kwenye nyuta za nyumba, ee, ndiyo mi huona rangi nyeupe.

Unataka kufika wapi katika kazi yako. Mahali ambapo nataka kufika katika kazi yangu ni kuwa na cheo cha juu kuliko mahali nipo kwa sasa. Na kuwa na cheo cha juu ni kumaanisha majukumu zaidi. Lakini ninajihisi kama kwamba niko tayari kuwa na majukumu zaidi. Kwa kuwa utenda kazi wangu ni mwema nitafanya kazi vyema na na vile inavyofaa.

Je, napenda kuvaa vipuli? Haa, ndiyo, mimi hupenda kuvaa vipuli kwenye sikio. Vipuli ambavyo ni vya rangi mbali mbali, lakini vipuli hivyo lazima viwe vinafanana na vazi ambalo nimevaa. Lakini hakika wakati mwingine ambapo nina, nimechelewa kujitayarisha ili kutoka napata ninasahau kuvaa vipuli vyangu. Lakini mara mingi wakati nina masaa mazuri ya kujiandaa ili kuenda kazini, ama kanisani, ama popote tu ambapo naenda kutoka nyumbani. Mie lazima nivae vipuli.

Kama nanunua vitu kwa kutumia simu. Maramingi ni wakati ambapo ni natumia simu. Simu ikona app inaitwa Mpesa. Mpesa ni app ambao tunawekeza pesa kutoka kwenye banki ama ukifanya kazi ulipwe mtu anatuma pesa zako kwa Mpesa. Kwa hivo wakati naenda kwenye supermarket, kwenye soko, ama wakati natumia gari la matatu, mii huufanya kutumia simu ili kununua vitu ama kulipia servisi ambayo nimepewa.

Je, napenda kusoma maoni mtandaoni. Kwa kweli, sio vile sana nasoma maoni mtandaoni. Kwa maana maoni ni maoni tu ya watu. Wengine wanazungumza maoni ambayo. Hayana umuhimu ama mingine ya kuharibia tu watu wengine jina. Kwa hivyo, si vyema kusoma maoni sana mtandaoni. Utaja kuamini mambo ambayo si ya kweli kwa maana wengine wanachapisha mambo ambayo ni ya uongo ama mambo tu ili watu waweze kutizama kurasa zao kwenye mtandao. Kwa hivyo, ukipata unasoma maoni mtandaoni hakikisha kwamba, unasoma kutoka kwa kurasa ya mtu ambaye ana ukweli. Lakini tu hivi hivi utapata unasoma mambo ambayo hayafurahishi, hayapendezi na pia ni mambo ambayo si ya ukweli.

Unashugulikia kazi za darura vipi? Kazi za darura nazishugulikia kwa kuzifanya kwanza kwa sababu ziko zinahitajika kwa darura. Kwa hivyo kazi za darura ndio kazi ambazo unashugulikia kwanza kwa sababu zinahitajika pengine na mkubwa wangu ama inahitajika ili weze kufanya kazi flani. Kwa hivo unashughulikia kwa haraka ili waze kweze kumaliza hiyo kazi ya tarura.

Usiku kabla kulala mimi hupenda kuoga mwili kunawa mwili kisha nanywa maji moto kisha napanda kitanda changu napata kuswali Baada ya kuswali mie hupata usingizi wangu kwa hivyo nalala usingizi mnono Hivyo kwanza napenda kukunywa maji ya moto Kisha nikaenda nikanawisha mwili wangu ili kuondoa uchovu wa siku mzima Kisha naswali, halafu napata usingizi wangu wa usiku mnono.

Bada ya siku ndefu unapumzika vipi. File mi upumzika nikitoka kazini bada ya siku ndefu ninaenda moja kwa moja hadi nyumbani. Nikifika nyumbani, napata kunawa, kunawisha mwili wangu kwa majibu, kutumia maji baridi. Kisha namimina mafuta kwa mwili wangu wote. Na pumzika kwenye kiti ni kipengine nikinywa kikombe cha chai ama sharubati kama sasa kina maembe, shurubati ya maembe. Hivo sana sana ni kunausha mwili kumsaidia kupumzika.

Kama natumia mfumo wa usalama wa vidole, pale kazini kwetu tunatumia mfumo huo wa usalama wa vidole. Kwa hivyo wakati ambapo unaingia kazini, ni lazima usilie vidole kwenye mfumo huo wa usalama. Na naona ninjia nzuri pia kuangalia mfanyikazi ya lingia kazini saa ngapi ya maa metoka kwa saa ngapi. Kwa hivyo ndio nimetumia huo mfumo wa usalama wa vidoli.

Mafanikio gani ya binafsi unayo ya thamini kazini? Mafanikio ambayo ni nayo thamini ya kibinafsi ni wakati ambapo ni meweka matako ambayo ningependa kuyakamilisha pengine kwa mwisho wa wiki ama mwisho wa mwezi. Kwa hivyo wakati ninafanikiwa, namaliza hile kazi katika huo mwisho wa wiki ama mwisho wa mwezi, mi huwa nasikia, ninafurai kwa maana, nime, nime, nime timiza hayo mafu.

Tabia gani ya watu inakuchukiza? Tabia ya watu ambao huo nichukiza ni watu ambao wanapenda porojo. Wanaenda kwa huyu, wamuambia hivi. Wamaenda kwa muingine, wakamgeuzia luga. Tena kwa muingine, wakageuzia luga. Kwa hivyo watu ambao ni wambea na wanasema mambo tofauti kwa watu, hili kukosanisha watu. Hiyo tabia inachukiza sana. Na kwa maana watu watachukiana, watu wa watazungumziana na pindi tu ni mtu moja ambaye amezua zogo. Kwa hivo hizo nitabia ambazo sisi pendi kabisa.

Kama napenda kutembea kwa miguu, mi upenda kutembea kwa miguu, marakadha wakadha kwa mana, kutembea, huko kutembea ni kama zoizi kwa angu. Kwa hivyo wakati mwingine ambapo natoka kazini, mi utembea kwa muda kama wa dakika akumi ya ma dakika ishirini. Na badae na nafita nyumbani na sikia misuli, kosawa, kuivu miupenda kutembea kwa miguu. Sikini siyo wakati wote, wakati jua ni kali, spendi kutembea kwa migu. Hivu masaji uni ambapo hamuna jua kali ama hamuna mvua, ndio wakati mzuri wangu kutembea kwa miguu.

Na shugulikia muda vipi kazini. Jambo la kwanza ni kuingia kazini mapema kwa muda ambao unafaa. Kama unaingia kazini saa mbili, mie huwa kazini dakika kumi kabla ya saa mbili asubui. Kwa hivyo ni naingia na kuketi mahali pangu pa kazi, naweza kuchapa kazi yangu, pengine na pumzika saa nne ni kipata chai na saa saba pia ni kienda kula chakula cha mchana na pindi tu na pomaliza chakula cha mchana na rejelea kufanya kazi zangu pale kazini. Kwa hivyo kukuwa mwangalifu na masaa pale kazini ni muhimu sana.

Kama nimewahi kujifunza kupiga gitaa, kwa kweli sijawahi jifunza kupiga gitaa. Mimi hutizama watu ambao wanapiga gitaa na kutamani. Lakini kwa kweli hata kando sijakaribia mtu hivi kumuambia hebu hata niiguze hii gitaa nisikie jinsi wewe wasikia unapoiguza. Sijawahi naitamania tu kwa umbali.

Nafanya marafiki wapya vipi? Nikuwa tu mkarimu kwa marafiki wapya na kama ni kweli unajihisi ni marafiki wazuri, mi hupanga mipango pengine ili tuweze kupata muda pamoja, pengine tunywe chai ama tuende tupate chakula chamchana. Kwa hivyo marafiki wapya ambao najihisi kama kwamba ni marafiki wa 3, unatafuta munda, tunapata kushirikia na zaidi, kupiga, domu, kuzungumza tu mambo, mambo hapa na pale.

Kama napenda kucheza michezo ya ubau ni kwa muda sija cheza michezo yote ya ubau lakini ni raisi michezo ya ubau kwa mana hawitaji kukimbia ama kutumia nguvu nyingi kwa hivu michezo ya ubau ni mizuri haina misuka suko mingi.

Nafanya nini maranyingi weekendi? Maranyingi weekendi mi ujipata ni kipumzika, lakini yo ni bada ya kufanya usafi hapa nyumbani. Ivo nafanya usafi nyumbani, kisha, muda huo mwingine ni wakupumzika. Napenda kupumzika kwa mana kutoka jumatatu hadi ijuma ni kwamuka asubui mapema, kutayarisha watoto kuenda shuleni, na pia kuondoka kuenda kazini. Kwevo weekendi ni siku nzuri ya kupumzika.

Napenda kula wapi inje ya nyumbani? Napenda kula inja ya nyumbani napenda kula mikahawa midogo midogo ambayo inaanda vyakula vya utamaduni. Wapata pilau, ugali ya unga kusaga mboga za kienyeji. Kwa hivyo kwa mara mingi utanipata naenda hoteli ndogo ndogo ambazo zinavyakula vya kienyeji sana sana. Hivyo vihoteli hivyo vidogo vidogo vina vyakula ambavyo ni fresh. Ambavo vime vimeandaliwa siku hiyo kwa mana wanawateja wengi mara kwa mara. Kwa hivo ukula kwenye hoteli ndogo ndogo na marafiki.

Anafanya mazoezi ya asubuhi ama jioni. Mi hufanya mazoezi wakati wa jioni, maana wakati wa asubuhi, naamka, ninashara, kutayarisha watoto kuenda shule, nami kujitayaharisha kuenda shule kwa hivo sina muda wa kufanya mazoezi. Kwa hivo mazoizi yangu sana sana hufanya wakati wa jioni, nikitoka kazini, maana ni wakati ambapo hamna shuguli za pilka pilka ama ni hatutapata kuchelewa.

Kuhusu mji wangu wa kuzaliwa, mji ambao mie nilizaliwa unaitwa mji wa Nairobi, ndio mji mkuu wa Kenya. Na wakati nilizaliwa tulikuwa tunaishi mahali ambapo palikuwa panaitwa Lang'ata. Nilikuwa mahali ambapo ni karibu na pori la Nairobi ambalo linajulikana nchi kwa dunia nzima. Kwa hivyo, vile tuliishi pale karibu na pori la Nairobi kulikuwa na wanyama wengi kama nugu baboon walikuwa wana tutembelea. Kwa hivyo, wakati ambao umesahau kufunga dirisha au mlango wako, ulikuwa unapata wale wanyama. Wanaingia kwenye nyumba, wanabeba vyakula, wengine wanapita na mavazi. Lakini ilikuwa jambo la kuogopesha kwa maana, watu wazima walitueleza kwamba, ukicheza yule mnyama atakubeba, atakupeleka porini. Kwa hivo wakati wengi tulikuwa tunaogopa. Tukicheza kule nje, masaa ya kianza kuingia giza kama saa kumi na mbili hivi, tulikuwa tunakimbia nyumbani. Hili tusipatane na wale wanyama wasije wakatubeba, wakatupeleka kwenye pori, ulikuwa unafikiri, tu nikibebwa na huu mnyama anipeleke porini kato sitaona jamii yangu tena. Kwa ivo lilikuwa jambo la kuogopesha. Mie bado naishi katika mji ambao nilizaliwa, ninapenda sana mahali hapa, maana kuna maendeleo kibao, kuna mambo mingi ambao ya naendelea, mji mkuu, mji mkuu una mambo mengi, una mambo ya usafiri, ukosawa, mambo ya uongozi, kuna mambo mengi mazuri biashara ziko, makazi yako. Kwa hivo ni mji mzuri ni mahali pakujikimu.

Nifundisha jambo muhimu. Marehemu babu yangu alikuwa mwana mfanyabiashara mahiri sana. Kwa hivo alinifunza jinsi alivyoanza biashara yake na nini ilifanya akabobea katika biashara. Kwa hivo Marehemu babu yangu alingi alinifunza mambo muhimu kwa. Ambao ni ya biashara, kumpenda Mungu na pia kujipanga maishani ama kujikimu pia maishani.

Kama natumia video kwa mawasiliano, kwa kweli wakati nimetamani kumuona mtu uso kwa uso, mi hutumia video kwa mawasiliano. Nampigia simu ni kitumia video, ili nipate kumtizama, kuona vile anawasilina nami, akicheka, kiwa na furaha. Kwa hivo ndiyo ni jambo la muhimu wakati kwanza unazungumza na mbae unampenda na hamjaonana kwa mda mrefu.

Zawadi gani mzuri umewahi kupokea? Zawadi mzuri ambayo nimepokea ni zawadi ya nguo. Mamangu kaninunulia mavazi. Kwa maisha yangu yote, ni yeye amekuwa akitununulia mavazi. Lakini hivi juzi juzi alininunulia rinda. Rinda la kanipa kama zawadi ya krismasi. Na ilikuwa kabla krismasi ifike, kwa hivyo ilikuwa, ilikuwa zawadi nzuri hiyo nilipokea.

Kwa ushauri ganini ngependa kumpa mtu anayanza kazi. Mtu anayeanza kazi ushauri ambao ningempa ni kwamba awe na waadilifu wa kazi yake na pia achungani na mageni ambao yako kule kwenye kazini. Afanye kazi yake kisha atokea ondo kia ingezaki. Maana kuna watu ambao ni wachochezi pale kazini ya wafurai wakati ukopale. Kwa hivyo ni vyema makuwa mwadilifu na kazi yako na kujipa shuguli zako mwenyewe. Usijipuwa kubeba na tu na watu na haujui ni ya yao ni nini. Fanya kazi za kwako, ingia kazi ni masaa ambayo ya nafa. Toka wakati masaa mbayo ya nafaa, kisha kuwa mwadilifu na kazi yako. Hiiondio jambo tu lamana nge mpa.

Nafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Wakati kuna msongo wa kazi, ninatafuta wafanyi kazi wenza. Yule ambaye hana kazi kwa wingi napata kumsambazia kazi nyingine. Maana si vyema mtu mmoja kujifinyilia aki, aki songwa na kazi hadi ilhali. Wegini wanajivinjari ama hawana majukumu mengi kwa hivyo wakati nasongwa na kazi natafuta mfanyi kazi mwenzangu. Apate kunisaidia tugawane ili tumalize majukumu hayo pamoja.